Ningependa kuona maendeleo katika elimu bora inayowezesha vijana kupata ujuzi wa maisha. Huduma za afya zinazopatikana kwa wote na ajira zenye haki. Umasikini pia unapenda kuona usawa wa kijinsia uongozi wa uwajibikaji na kupunguza umasikini. Jamii itumie teknolojia kwa maendeleo.

Ningehifadhi data yangu mahali salama. Kama kwenye hifadhi za kidigitali zenye usalama mkali, ambapo taarifa zangu zote binafsi na muhimu zinahifadhiwa kwa usiri. Ningetumia njia za usalama kwa nywila imara. Uthibitishaji wa hatua mbili kimsingi.

Nilipokuwa nikisafiri ziwa nakuru, nilifurahia mandhari ya ajabu ya ziwa liliojaa ndege wa maji kama flamingo na pelicans. Hfadhi ya taifa karibu na ziwa ilionekana iliwezesha kuona wanyama mbalimbali kama tembo, pundamilia na nyumbu.

Kwa kiasi kikubwa, natumia simu yangu kwa mawasiliano kama kupiga simu na kutuma ujumbe. Pia, huitumia kupata taarifa mtandaoni kujifunza vitu vipya. Kutumia mitandao ya kijamii na kazi ndogo ndogo kama kupiga picha, kusoma barua pepe na kupanga shuguli za kila siku.

Mara nyingi mchana napenda kula chakula kilicho na mchanganyiko wa proteini wa mwanga kama wali na maharagwe au samaki. Pia napenda kuongeza mboga ili liwe na lishe bora. Chakula hiki hunipa nguvu ya kutosha kuendeleza na kuendelea na shughuli za mchana bila kuchoka au kushindwa na njaa.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu mada mbalimbali. Maoni hunipa maarifa mapya. Hunisaidia kufanya maamuzi bora na wakati mwingine huniboresha fikra zangu. Hata hivyo huchagua kwa makini maoni yenye hoja na heshima.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue kwa sababu hunipa hisia za utulivu na amani pia huonyesha uaminifu na udhabiti blue hunifanya nijisikie huru na mwenye utamaduni hasa ninapoo iona kwenye anga au maji jambo linalonipa faraja ya moyo.

Tunda langu la kupendeza ni embe kwa sababu lina ladha tamu na lenye juisi nyingi. Pia ni zuri kiafya. Likiwa na vitamini na madini muhimu. Napenda kula embe kama kitafunwa au sehemu ya juisi. Jambo linalonipa nguvu na furaha ya kipekee wakati wa chakula cha mchana.

Nawianisha kazi na maisha ya kibinafsi na kupanga ratiba ya kila siku kwa makini. Ninalenga kumaliza majukumu muhimu kazini mapema. Kisha kutoa muda wa familia marafiki na kupumzika pia napanga mapumziko madogo kazini ili kuepuka uchovu.

Napendelea zaidi kutazama michezo hasa mpira wa miguu kwa sababu hunipa burudani na kuniondolea mawazo hata hivyo wakati mwingine napenda kucheza michezo miepesi na marafiki kwa ajili ya mazoezi ya mwili. Afya na kujenga urafiki. Kila tunapokuwa pamoja na marafiki zangu.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa itakuwa changamoto kidogo. Nitatumia muda kusoma, kuzungumza na familia, kufanya kazi za nyumbani au kutembea inje. Itanisaidia kupumzisha akili, kuungana zaidi na mazingira na kuthamini maisha halisi.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kuhitimu masomo yangu kwa mafanikio. Lilikuwa jambo la kujivunia baada ya juhudi na changamoto nyingi. Tukio hili liliniongezea kujiamini. Kunifundisha uvumilivu na kunipa motisha ya kufuatilia malengo makubwa zaidi maishani.

Ndio, napenda kuvaa kofia hasa ninapokuwa nje kwenye jua kali au baridi. Kofia hunisaidia kujikinga na hali ya hewa, pia huongeza mtindo wa mavazi yangu. Pia hunifanya nijisikie nikiwa na nadhifu na kujiamini zaidi.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa kofia, kuvaa nguo yenye mikono mirefu, pia hupenda kutumia kirashi cha jua ili kulinda ngozi yangu kutokana na mionzi hatari. Kunywa maji ya kutosha pia ni muhimu ili kuepuka kupoteza maji mwilini jua linapokuwa kali zaidi.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni pilau. Napenda kukila nyumbani. Pilau linaladha tamu. Mara ya kwanza kukila chakula hiki ilikuwa shuleni. Nilijifunza kuhusu chakula hiki kutoka kwa mama yangu. Baadaye huboresha ladha yake kila wakati. Mara ya mwisho nilipokila ilikuwa wiki iliyopita wakati wa chakula cha jioni na familia.

Napenda kucheza ngoma kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kujieleza kwa uhuru. Kucheza ngoma huniondolea msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie mchangamufu. Hasaa ninapokuwa na marafiki au kwenye sherehe. Ngoma huongeza burudani na kuimarisha mahusiano.

Napenda kula nje ya nyumbani kwenye mikahawa midogo yenye chakula kitamu na mazingira tulivu na pia mazingira yenye safi. Pia napenda mikahawa yenye mandhari nzuri au bustani za nje. Ambapo nafahamu kuwa na utulivu na unaweza furaia chakula vizuri.

Napata habari kutoka kwenye mitandao ya kijamii kama Twitter na Instagram. Tofauti za habari mitandaoni, radio na televisheni. Pia hupenda napenda kusoma magazeti na jarida mara kwa mara. Kwa njia hii, ninaweza kupata habari za ndani na za kimataifa. Kujua maendeleo ya kisiasa.

Napenda mikutano midogo yenye lengo wazi ambapo kila mtu ana nafasi ya kutoa maoni yake. Mikutano kama hii hunisaidia kuelewa mambo vizuri, kupanga kazi kwa ufanisi na kuimarisha mashikamano wa timu. Hata hivyo napendelea kuepuka mikutano mirefu isiyo na mipangilio.

Napenda kucheza badminton kwa sababu ni mchezo unohimiza mwili kuwa na nguvu. Uratibu wa mkono na macho na stamina. Kucheza badminton hunifanya nifurahie wakati wa burudani na pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ni mchezo mzuri wa kushirikiana na familia au marafiki.